Jukumu ninalo lipenda zaidi ni kusaidia watu kwa ushauri na mawazo yanayowapa mwanga katika maisha yao. Kwa hakika jukumu hili, hunigusa sana moyoni kwa sababu hunipa nafasi ya kusikiliza, kuelewa na kushirikiana kwa hekima, upole na heshima. Napenda kuona watu wakipata afueni au mwelekeo mpya baada ya mazungumzo mazuri. Hilo hunipa hamasa kubwa, maana najua maneno mazuri yanaweza kubalidisha siku ya mtu. Au hata maisha yake kwa jumla kwa mtazamo.

Uzoefu wa kushangaza niulio hayi kupata ni pale nilipo anza kuenda jimu na mara ya kwanza. Mwanzo ilikuwa ngumu sana, mwili ilikuwa unauma kila mahali na ilikuwa najihizi kama siwezi kuendelea. Lakini cha kushangaza ni jinsi mwili ilifoanza kuzoea, taratibu. Bada ya wiki chache nikanza kuona mabadiliko, nguvu zikaongezeka, pumzi ikawa bora na hata hali ya kujiaminii ikawaongezeka. Cha kunishangaza zaidi ni nidhamu nilio jifunza pale kwamuka mapema, kwacha uvivu na kujiskuma hata siku ambazo sikuhisi kuenda.

Ndio, napenda mvua kwa sababu hunisaidia sana katika kilimo, saa kwa kupanda na kukuza mimea zangu, jambo ambalo ni muhimu kwa maisha ya watu wengi sana. Mvua pia kufanya mazingira yawe safi, baridi kidogo na yenye mandhari nzuri, hali inayovutia na kutuliza moyo. Hata hivo mvua pia inanidhuru kidogo kwa sababu ya baridi ya saa kwa muda wa baridi hunisumbua kiafya na kimwili. Wakati mwingine baridi kusababisha kutojisikia vizuri au kupunguza nguvu ingawa bado natambua umuhimu mkubwa wa mvua. Kwa jumla napenda mvua kwa manufa yake lakini nahitaji kujilinda vizuri thidi ya baridi ili niendele kufurahia faida yake bila madhara.

Sera ya kampuni ninayeona muhimu sana ni sera ya mawasiliano na heshima kazini. Sera hii, huwakikisha kila wafanyikazi wote wanaheshimiana, wanawasiliana kwa uwazi na wanashugulikia changamoto kwa njia ya kitaluma. Pia, sera kama usawa kazini, usalama wafanyikazi na maendeleo ya wafanyikazi ni muhimu kwa sababu hujenga mazingira ya haki, mazingira salama na yenye motisha. Kwa jumla, sera bora ya kampuni, husaidia kuongoza ufanisi, kupunguza migogoro na kufanya wafanyikazi wajisikie kuthaminiwa na kua sehemu ya mafanikio ya kampuni.

Kwa kuwa mi ni mwanaume, napendelea kuvaa suruali kila wakati. Suruali hufanya nijiskie uhuru wa kufanya harakati bila usumbufu. Jambo muhimu sana katika masomo yangu, kazi na burudani zangu za kila siku. Pia suruali ni rahisi kutunza na inaweza kuendana na hali mbalimbali. Iwe ni hali ya kawaida au rasmi. Hivyo hufanya niwe na uhakika wa mtindo na heshima. Katika mazingira yoyote kwa kutumia suruali najihisi mtulivu mwenye kujiaminia na niko tayari kushughulikia majukumu yangu au kufurahia muda wangu wa bure bila wasiwasi wowote.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Kupanda mimea na kuangalia bustani inakua kunanipa amani ya akili na furaha ya ndani. Kwani kuona mimea ikiwa kutokana na jitihadi zako ni jambo la kuridhisha sana. Napenda pia kujifunza kuhusu aina tofauti za mimea, mbinu za kilimo na jinsi ya kuihifathi mazingira kwa njia endelevu. Jambo linalo nifanya ni jihisi karibu na asili na kuimarisha ubunifu wangu. Kulima bustani pia hunifundisha uvumilivu, nidhamu na mpangilio. Kwani kila kitu huchukua mda wakati wake na kunanifanya nijisikie mtulivu nikiwa na furaha ya kweli.

Napenda mambo mengi kuhusu shirika langu. Hasa mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano uliopo kati ya wafanyikazi. Shirika linaweka mkazo kwenye mawasiliano ya wazi, heshma na kufanya kazi kama timu. Jambo linalonifanya nijisikie kuthaminiwa na kuhamasika kufanya kazi kwa bidii. Pia napenda kuona kuwa kuna fursa za kujifunza na kujiendeleza pamoja na uongozi, unaojali maendeleo ya wafanyikazi. Kwa jumla, shirika langu hunipa motisha utulivu wa akili na hisia ya kuwa sehemu ya kitu chenye maana na mwelekeo mzuri wa maendeleo.

Ndiyo, nimewai kufuga wanyama mbalimbali nyumbani, nimefuga sungura, nimefuga paka, mbwa, kuku na njiwa. Na kila mmoja anasifa na tabia zake za kipekea ambazo, zimekuwa kuzidisha furaha na uzoefu wangu, wakipekee, wakimataifa wa wanyama. Kwa mfano, sungura hulenga kula kwa utulivu na ni wanyama wenye utulivu wa ajabu. Huku paka wakiwa wanyama wakupendeza na wenye tabia ya kucheza ambazo mara nyingi ufanya siku kuwa na furaha zaidi mbwa wanatoa ushirikiano na uwaminifu mkubwa. Wakifanya wawe marafiki wa kweli na walinzi wa familia. Wakati kuku na njiwa, hunipa hisia za furaha na sherehe ya nyumbani na kuimarisha maisha ya kila siku. Kufuga wanyama haya kuna nifundisha uvumilivu nidhamu na uwajibikaji kwani kila mnyama ana maitaji yake ya chakula usafi na malezi. Pia kunasaidia kujenga usiano wa upendo na heshima kwa wanyama wa asili. Jambo linalo ongeza furaha utulivu wa moyo na kuzidisha kumbukumbu nzuri za utoto na maisha ya sasa.

Hapana siishi mahali nilikozaliwa, nilihama na kuja kuishi Nairobi kwa sababu za kikazi, nikitafuta fursa bora za ajira, maendeleo ya taaluma na mazingira yanayofaa, yanayotoa nafasi zaidi za kujifunza na kukua kitaaluma. Kuishi Nairobi kimenipea uzoefu mpya wa maisha ya mjini kunifanya nikutane na watu wa tamaduni tofauti na kunisaidia kupata mtazamo mpana wa maisha ya kikazi. Ingawa wakati mwingine nakosa nyumbani nilikozaliwa naaminia uamuzi wa kuhamia Nairobi umekua hatua muhimu katika kujijenga, kujitegemea na kufikia malengo yangu ya muda mrefu.

Ninaposhugulikia makosa kazini napendalea kutumia mbinu ya kimukakati ya utulivu na yenye uajibikaji. Kwanza, ninatambua na kukubali kosa lililotokea bila kuingiza hisia za hasira au lawama. Hii ni muhimu kwani kukaribia tatizo kwa utulivu hunisaidia kuelewa kilicho sababisha kosa na kuepuka migogoro zaidi. Baada ya hapo, ninachambua sababu za kosa hilo kwanza kama ni tatizo la kibinafsi, la kikundi au la mfumo wa kazi na kufanya jitihadi za kutafuta suluhisho la haraka lenye ufanisi. Mara nyingine ninashirikiana na wenzangu au msimamizi wangu ili kupata mwongozo na kuhakikisha kwamba tatizo linatatuliwa kwa njia inayokubalika na yenye manufaa kwa kila mtu. Aidha, najifunza kutokana na kosa hilo ili kuhakikisha halirudii tena na mara zote ninaweka mbinu za kuzuia makosa kama haya kwa siku zijazo. Kama vile kupanga ratiba mzuri, kutumia teknolojia inayofaa, au kuongeza uangalizi wangu katika majukumu wangu, njia hii yote hunisaidia kuboresha nidhamu kazini, kudumisha uhusiano mzuri na wafanyikazi wenzangu, na kuongeza ufanisi wa jumla, watimu na ushirika.

Ninaposhugulikia muda kazini napenda kutumia njia ya mpangilio madhubuti na kupanga kipaumbele cha kazi. Kwanza, ninaweka ratiba ya kila siku, nikitenga muda maalum kwa kazi muhimu, majukumu madogo, mapumziko na shughuli za dharura. Hii hunisaidia kuepuka, kukosa muda au kushughulikia majukumu haraka bila mpangilio. Jambo linaoweza kusababisha msongo wa mawazo au kazi zisizo kamilika kwa wakati. Na pili napanga kazi kwa kipaumbele kufanya mambo yenye umuhimu mkubwa kwanza kisha yale yasiyo dharura baadaye. Kwa kazi au miradi ya kikundi ninatumia teknolojia kama kalenda ya mtandaoni ujumbe na programu za kupanga kazi ili kuhakikisha kila kitu kimepangwa vizuri na hakuna muda unaopotea. Zaidi ya hapo ninaweka mipaka kati ya kazi na maisha binafsi kuhakikisha kuwa baada ya muda fulani wa kazi siendelee kufanya kazi bila kupumzika. Hii inanisaidia kudumisha afya utulivu wa akili na ufanisi kazini kwa kufanya hivo, ninashughulikia muda kwa uangalifu. Nakamilisha kazi kwa wakati na bado nina nafasi ya kupumzika na kushughulikia maisha yangu binafsi bila msongo wa mawazo.

Kwa kawaida, nakaa macho hadi saa nane na nusu usiku, wakati huu mara nyingi napitia mtandao kwa kuangalia habari, kupanga ratiba yangu ya kazi au masomo ya kesho, na kujipanga kifikra kuhusu majukumu yanayonisubiri. Pia, hutumia muda huu kupitia ujumbe muhimu, kufanya tafakari binafsi, au kujifunza mambo mapya yanayohusiana na maendeleo yangu ya kibinafsi na kitaaluma. Kukaa hadi muda huu unanisaidia kutulia baada ya shughuli za siku nzima. Kupanga mambo yangu bila presha na kuhakikisha ninalala nikiwa na mpango ulio wazi wa siku inayofuata. Ingawa najua umuhimu wa kulala mapema ratiba hii hunifanya nijisikie. Nimepanga nikiwa na utulivu wa akili na tayari kuanza siku inayofuata kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo napenda chakula kitamu sana, hasa pale kinachojumlisha nyama iliopikwa vizuri pamoja na pilau yenye ya harufu nzuri na ladha kamili. Napenda chakula kitamu kwa sababu hunipa furaha ya kihisia na kuridhisha hisia za utamu wa chakula ikiwemo mchanganyiko wa ladha za nyama viungo na mchele. Zaidi ya hapo, chakula kitamu unifanya nijisikie mtulivu na mara nyingi uniacha nikijivunia wakati wa kula peke yangu au na familia. Anapenda pia kujifunza jinsi chakula kinavyopikwa, mbinu na upishi na muundo ladha. Kwani kunanisaidia kuheshimu sana upishi na kuongeza ujuzi wangu wa chakula. Kwa jumla chakula kitamu hakupungui tu njaa. Mbali hunipa raha, nguvu, na kumbukumbu nzuri za ladha.

Kwa kawaida ninalala kwa takriban masaa nane. Kwa kawaida usiku huchukua sehemu kubwa wa usingizi wangu. Ambapo mwili wangu upata nafasi wa kupumzika kikamilifu na akili kupata utulivu. Na mara nyingine napumzika kidogo mchana ili kurejesha nguvu na nakuongeza umakini wangu. Usingizi huu ni muhimu sana kwa sababu huni husaidia mwili kurudisha nguvu ziliotumika. Kuimarisha kumbukumbu, kudumisha afya ya akili na kufanya kazi au masomo ya kila siku inayofuata kuwa yenye ufanisi zaidi. Haitha kulala kwa muda wa kutosha kunanifanya nijisikie mtulivu, mwenye nguvu na tayari kukabiliana na changamoto mbalimbali za kila siku. Kwa jumla, mpangilio huu wa kulala ni msingi muhimu kwa ustawi wangu wa mwili, akili na maisha yangu kwa jumla.

Ninapokaribisha wafanyikazi wapya napendelea kutumia njia ya upendo, heshima na muongozo wa kina. Kwanza nawakaribisha kwa maneno mazuri na tabasamu nikiwapa hisia ya kujisikia sehemu ya timu na shirika. Hii ni muhimu kwani inapunguza wasiwasi wa muongozo na kuimarisha uhusiano mzuri. Baada ya hapo nawapa mungozo wa kina kuhusu majukumu yao, ratiba ya kazi, kanuni za shirika na utamaduni wa kazini, ili waweze kuelewa vizuri taratibu na matarajio yanayowazunguka. Pia nawashirikisha kwenye majukumu madogo kwanza ili wapate uhakika na kujiamini kabla kushughulikia kazi nzito. Na mara nyingine nawapa nafasi ya kuuliza maswali na kushirikiana na wafanyikazi wengine. Njia hii yote husaidia kuunda mazingira mazuri kujenga ushirikiano thabiti na kuhakikisha wafanyikazi wapya wanapokea mafunzo kwa utulivu na furaha. Kwa jumla, ninajitahidi kuhakikisha kuwa kila mfanyikazi mpya anajisikia kuthaminiwa, kueleweka na kuwa sehemu ya familia ya kazi. Jambo, ninaoongeza motisha na ufanisi wa timu.

Rangi zangu, za kupendeza ni nyeusi na nyeupe. Ninapenda rangi hizi kwa sababu zinakithi mtindo wa kisasa, unaofaa kwa hali mbali mbali na hutoa hisia ya utulivu na heshma. Nyeusi, hufanya vitu viwe vya kifahari, vionekane kuwa vimepangwa vizuri na hutua nguvu ya kipekee ya mtindo. Huku, nyeupe ikionyesha usafi, unyenyekevu na uwazi. Ku unganisha rangi hizi mbili, kunanipa mtindo wa kipekee. Unaonekana mzuri na unaofaa kwenye mazingira ya kazi, burudani au hafla ya kijamii. Azaidi ya hayo, rangi hizi hunifanya nijisikie mwenye kujiaminia, mtulivu na tayari kushugulikia kila jambo kwa uraihisi na mtindo.

Ninapo shirikiana na timu, ninazingatia ushirikiano wa kweli, mawasiliano wazi na utendaji unaolenga malengo ya pamoja. Kwanza, nashirikiana kwa kuwasikiliza wenzangu, kuelewa mawazo yao na kushirikisha yangu kwa wazi. Hii hunisaidia kuhakikisha kila mtu anahisi kuthaminiwa na kuwa sehemu ya timu na inaondoa migogoro au kutoelewana. Pili, nashirikiana katika kupanga kazi, kugawa majukumu na kuhakikisha kila kazi inafanywa kwa wakati na ubora unaohitajika. Wakati mwingine tunaweza kufanya mikutano ya pamoja au kutumia teknolojia kama barua pepe, ujumbe au kalenda za mtandaoni ili kufuatilia maendeleo na kubadilishiana taarifa muhimu. Aidha, ninajitahidi kusaidia wenzangu pale wanapokutana na changamoto, kutoa mwongozo au msaada wa kiufundi na kushirikiana katika kutatua matatizo. Ushirikiano huu, huu nifundisha utulivu, nidhamu na kuthamini mchango wa kila mtu na pia kuchangia kuunda mazingira ya kazi yenye motisha furaha na ufanisi mkubwa. Kwa jumla kushirikiana na timu kuna nifanya nijisikie sehemu ya familia ya kazi, pia inakuza uhusiano mzuri na kufanikisha malengo ya pamoja kufanisi na utulivu.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Kwanza kusoma mtandaoni kunanipa uhuru wa kupata habari za haraka na za kisasa kutoka sehemu mbalimbali duniani bila kuchelewa. Jambo ambalo ni muhimu sana katika kuchukua maamuzi sahihi na kubaki na taarifa za hivi punde. Pia habari mtandaoni inarahisisha kulinganisha vyanzo mbalimbali. Kusoma maoni tofauti na kupata ufahamu mpana wa masuala ya kisasa, kiuchumi na kijamii. Jambo lisilo wezekana sana kwenye gazeti la karatasi. Zaidi ya hapo mtandao unaniwezesha kusoma kwa wakati wangu, mahali popote na kwa kifaa chochote kama simu, kompyuta au tablet. Hii inafanya kusoma kwa urahisi na kuburudika na kupata taarifa kwa haraka. Bila kwa kuathiri ratiba yangu ya kila siku. Kwa ujumla habari mtandaoni hunipa ufanisi, uhuru na urahisi wa kupata tarifa huku nikibaki nikiwa na mtazamo wa kina wa masuala yanayo nifaa.

Ndiyo nimewai kutembelea maeneo ya maji kama ziwa Victoria na mto wa yala. Ziara hizi zimekuwa za kipekee na zenye kumbu kumbu mzuri. Kwani zinaunganisha uzuri wa asili, utulivu wa mazingira na fursa ya kupumzika mbali na msongamano wa mji. Kwa mfano ziwa Victoria ni kubwa na lenye mandhari ya ajabu ambapo unaeza kuona maeneo ya puani, mashuwa ziki safiri na wanyama wa maji walioko karibu. Jambo ambalo linaongeza furaha za isia, za ajabu na utulivu. Kwa upande mwngine mto wa yala ni mzuri kwa shugli za kupanda au kuogelea na hutoa fursa ya kufurahia asili ya kupumzika na kujifunza kuhusu ekosistimu ya maji na wanyama wanoishi kando ya mto na kuende kutembelea maeneo haya kuna nifundisha heshima kwa asili uvumilivu na furaha ya kweli ya kuona uzuri wa dunia kwa macho yangu huku pia kuna nisaidia kupumzika kutuliza akili na kupata motisha ya kufanya kazi ya au masomo baada ya kurudi nyumbani. Ni uzoefu wa kipekee ambao unaweza kunaweza kusahaulika kwa uraisi.

Ndiyo, nafanya kazi ya ushirikiano na wengine mara kwa mara ushiriak. Ushirikiano huu ni muhimu sana katika kufanikisha miradi, kutatua changamoto, na kuhakikisha kila kazi inakamilika kwa ubora na kwa wakati unaofaa. Mara nyingi, kazi ya pamoja huni hufanyika kila siku kazini au kwenye masomo ambapo kushirikiana kunapanga majukumu, kubadilisha mawazo na kusaidia pale mtu anapokuwa na changamoto. Katika kazi ya ushirikiano, napenda kuelewa mitazamo ya wenzangu, kusikiza hoja zao kwa umakini na kushirikisha mawazo yangu kwa uwazi. Hii husaidia kukuza mawasiliano mazuri, kuondoa kutoelewana na kuimarisha uhusiano mwema wa kikazi. Aidha, mara nyingi tunafanya mikutano ya pamoja, au kutumia teknolojia za mtandaoni kama barua pepe, ujumbe na kalenda za timu. Ili kuhakikisha kila mtu anataarifa kamili na anaweza kushirikiana kikamilifu bila kuchelewa. Ushirikiano huu, hunifundisha uvumilivu, nidhamu na umuhimu wa kila mchango wa mtu katika kufanikisha malengo ya pamoja. Huku pia nikijifunza mbinu bora ya kazi ya pamoja na kuongeza ufanisi wa timu. Kwa jumla kufanya kazi kwa ushirikiano kunanifanya nijiski nijisikie sehemu ya familia ya kazi na pia nijali wenzangu na kufanikisha malengu ya timu kwa ufanisi utulivu na furaha.

Napenda kusoma huku nikichukua maelezo kwa kuandika. Njia hiyo hunisaidia kuelewa kinachosomwa kwa undani zaidi. Kwani kuandika huu imarisha kumbukumbu na kunifanya nijuwe ni wapi ningeweza kuliza maswali au kuelewa zaidi. Pia kusoma na kuandika kuna changia ujuzi wangu wa kufikiri kwa kina, kupanga mawazo na kutambua koja muhimu. Mara nyingi ninaweka alama maneno muhimu au kuelezea kwa maneno yangu yale niliyo ya soma. Jambo linalo ongezea kuzingatia, utulivu wa akili na uwezo kutumia maarifa hayo baadaye. Njia hii pia hunifanya nijisikie nikiwa na udhibiti wa kile ninacho jifunza. Na ina nisaidia pia kujenga mtindo wa kujifunza unaoendelea. Sio tu kusoma kwa kufuata maneno bali kuelewa, kuhifadhi na kutumia maarifa hayo kwa faida yangu binafsi na kitaaluma.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Ryann na ni mtu mwenye nafasi ya kipekee sana katika maisha yangu. Kwa sababu tumekua pamoja kwa muda mrefu na tumeshuhudia hatua nyingi muhimu za maisha kila mmoja. Tulikutana wakati tulikua shuleni ambapo urafiki yetu ulianzia taratibu lakini ukaimarika kadri tulivyoendelea kuwasiliana. Kusaidiana katika masomo na kushirikiana katika shughuli mbalimbali za kila siku. Mi na Ryan mara nyingi hufanya mambo mengi pamoja kama kujadiliana kuhusu maisha, mipango ya baadae, kazi na maendeleo binafsi, pamoja na kutazama michezo hasa mpira wa mguu kutumia muda wa mapumziko, tukibadilishiana mawazo. Kinachomfanya Ryann awe rafiki yangu wa karibu ni uaminifu wake mkubwa. Moyo wa kusaidia bila kuchoka na uwezo wake wa kuniambia ukweli bila kuniumiza. Jambo ambalo limenisaidia kukua kiakili na kimaamuzi kwa jumla ni rafiki mzuri wa dhati ambaye hunipa nguvu faraja na motisha. Hasa nyakati ninapokutana na changamoto. Urafiki yetu umejengwa juu ya heshima, kuelewana na kusaidiana na ninaona kama urafiki wa kudumu ambao ni uthamani sana katika maisha yangu.

Mwandishi wangu wa vitabu ninayempenda sana ni Ken Walibora. Ninapenda kazi zake kwa sababu ana uwezo wa kusisimua hadithi kwa uhalisia mkubwa. Akichanganya maneno kwa uangalifu ili kutoa picha hai za maisha na pia tamaduni na changamoto za kijamii. Kila kitabu chake hutoa funzo, mawazo mapya na hisia za kipekee zinaoguza moyo wa msomaji. Ambalo linafanya nikome kusoma bila kusita. Zaidi ya hayo, Ken Walibora ana mtindo wa kipekee wa kuandika ambapo anaunganisha historia, maisha ya kila siku na hekima ya kijamii kwa njia ambayo msomaji anaweza kuelewa na kufurahia. Napenda kusoma vitabu vyake wakati wa mapumziko. Nyumbani au baada ya shughuli nzito kwani hunipa amani ya kiakili, motisha ya kufikiria na furaha ya kupata elimu kwa njia ya hadithi. Kwa jumla kazi zake huchangia kukuza na kuelewa wangu wa jamii, maisha na dhamani za kifamilia. Na kila wakati ninapoelewa hadithi yake najisikia nimeelekezwa na kuhamasika.

Maranyingi ni naenda mahali pa ibada mara tatu kwa siku, hasaa kwa ibada za kawaida za sala za subui, alasiri na jioni. Hii hufanyika kwa mujibu wa ratiba ya kidini na nia ya kuimarisha imani na kuungana na jamii na kujitakasa kiroho. Hata hivyo, kuna wakati ambapo nasalia nyumbani kutokana na sababu mbalimbali kama vile maswala ya kiafia, hali ya hewa au majukumu ya kila siku. Katika nyakati hizi, nafanya ibada nyumbani kwa heshima ya dini yangu ya kislamu. Kuhakikisha kuwa bado, ninaendelea na mazoea ya kidini bila kupoteza taratibu muhimu wa sala. Kwa jumla kuenda mahali pa ibada kuna saidia kutuliza akili. Kuimarisha mwoyo na kunipa mtazamo wa amani ya kindani huku pia nikiimarisha uhusiano na wenzangu wa imani na jamii. Hii ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku na hunisaidia kubaki kwenye nidhamu tulivu na maadili mema.

Ningependa kupata mafunzo ya kina kazini yanayohusiana na ujuzi wa kisasa ya kiteknolojia. Usimamizi wa miradi na mbinu ya kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa mfano ningependa mafunzo kuhusu artificial intelligence (AI), uchambuzi wa data na mbinu za kisasa za usimamizi wa timu. Kwani haya yananisaidia kukua kitaalamu, kuongoza ufanisi wa kazi na kuboresha ubunifu wangu katika kutatua machangamoto. Zaidi ya hapo, mafunzo ya mawasiliano bora, usimamizi wa muda na mbinu ya kushugulikia migogoro kazini ni muhimu pia, kwani hunifundisha kuzingatia mazingira mazuri kazini, kushirikiana na ufanisi wa wenzangu na kuboresha usiano kazini. Mafunzo haya yatanisaidia pia kujenga ujasiri wa kuchukua maamuzi sahihi kwa kuongoza na kuelewa miradi ya kazi na kuongoza nafasi ya kupanda cheo au kushiriki katika miradi mikubwa. Ningependa mafunzo kazini yahusishe ujuzi ya kuunda na kiutendaji ili niwe na uwezo wa kushugulikia kazi kwa ubora mkubwa na pia kuongeza thamani yangu kazini na kufanikisha malengo ya timu na kushiriki kwa ufanisi.

Ninapoandaa ripoti za kazi, mi huchukua hatua za utaratibu na umakini mkubwa ili kuhakikisha ripoti ni ya kina, yenye mantiki na rahisi kueleweka. Kwanza, nakuza mpangilio ripoti kwa kuamua mathumuni ya ripoti ni taarifa gani zinahitajika na ni wasomaji gani nawalenga. Hii husaidia kuhakikisha kuwa kila kipegele cha ripoti kinaendana na lengo la kazi na kina taarifa muhimu tu. Bada yapo nakusanya data na taarifa zote muhimu kutoka vyanzo mbalimbali kama vile rekodi za kazi, ripoti za awali au maelezo ya wafanyikazi wengine. Hii hufanya hukua muhimu kuhakikisha data ni sahihi ya hivi punde na inazidhibitisha hoja zote zinazotolewa kwenye ripoti. Kisha naunda mukhtasari wa kina wa taarifa hizi nikiwa na sehemu ya utangulizi, maelezo ya kina, uchambuzi na hitimisho. Mara nyingi pia natumia michoro, chati au jedwali ili kufafanua taarifa kwa urahisi na kufanya wasomaji waweze kuelewa kwa haraka. Mwisho nakagua ripoti mara kadha nikiboresha nikiboresha maneno au kuondoa makosa na kuhakikisha kila kitu kiko katika mpangilio sahihi. Njia hii ya kuanda ripoti hufanya iwe ya kitaalamu ya kutegemewa na yenye usahihi mkubwa huku pia ikinisaidia kuwasilisha matokeo ya kazi kwa uwazi na ya heshima ya kitaaluma.

Ninapotaka kuwatia wenzangu kazini au katika mazingira ya pamoja moyo, mimi huanza kuwasikiliza kwa makini na kwa heshima, ili waone kuwa mawazo na changamoto zao zinathaminiwa. Hua natoa maneno ya kutia moyo na pongezi la dhati, wanapofanya kazi mzuri, hata kwa mafanikio madogo kwa sababu unajua kutambuliwa, kunajenga ari na kujiaminia. Pia nashirikiana nao kikamilifu katika kazi. Nikitolea kusaidia pale wanapohitaji msaada au ushauri wangu. Jambo linaloimarisha mshikamano na kuondoa hisia za kufanya kazi pekee yao. Ninapokutana na changamoto au makosa nahimiza mtazamo chanya wa kujifunza baada ya kulaumu. Nikionyesha kwa makosa ni sehemu ya ukuwaji na maendeleo. Zaidi ya hayo, najaribu kuwa mfano mzuri kwa vitendo. Kwa kufanya kazi kwa bidii, nidhamu, mtazamo chanya. Na kwa sababu watu wengi hutiwa moyo zaidi na kile wanachokiona kuliko wanachokisikia. Njia hizi hunizaidia kujenga mazingira yenye motisha heshima na ushirikiano ambayo hufanya wenzangu wajisikie kuthaminiwa na kuwa na hamasa ya kutoa uwezo wao wote.

Kinacho nipa motisha kazini ni mchanganyiko wa mambo yanayo ongeza ari, furaha na matumaini ya kufanikisha malengo yangu. Kwanza matokeo mazuri ya kazi yangu na kuona kwamba michango yangu inadhaminiwa hunipa furaha ya kwendelea kufanya kazi kwa bidii. Napenda kuona maboresho yanayo tokana na juhudi zangu kwani hufanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya timu au shirika letu. Apili changamoto na miradi mpya hunipa motisha kubwa kwani kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza ujuzi mpya kupanua uwezo wangu na kushughulikia matatizo kwa ubunifu. Hii inafanya kazi kuwa isio ya kawaida yenye msisimuko na yenye kuridhisha kiakili na kitaaluma. Zaidi ya hapo, kuona wezangu wakiendelea na kushirikiana kwa hari, hunitoa moyo pia. Kwani nafahamu kuwa mafanikio ya kila mmoja, huchangia mafanikio ya jumla. Malipo ya kazi pongezi ya kitaaluma na fursa za maendeleo binafsi pia ni vichocheo vinao ongeza motisha yangu. Kinacho nipa motisha kazini ni mchanganyo wa kuthaminiwa, changamoto za kujifunza, kuona mafanikio yanayo tokana na juhudi zangu na kushirikiana na watu wenye ari. Jambo linao nifanya nijisikie na nguvu. Shauku na furaha ya kweli ya kufanya kazi.

Ninaposhugulikia wateja, ninazingatia uheshima, uvumilivu na mawasiliano wazi. Kwani ninaamini wateja ni msingi wa mafanikio ya biashara au shirika. Kwanza ninawasikiliza kwa makini wateja ili kuelewa mahitaji yao, matarajio na changamoto wanaokabiliana nazo. Jambo linalowezesha kutoa suluhisho sahihi na zinaofaa kwa kila mteja. Pili nawapa taarifa kwa wazi na kwa njia rahisi kuelewa kuhakikisha wateja wanaelewana hatua zinazofanywa mda unaotarajia na matokeo yanayotarajiwa. Hii husaidia kuondoa kutoelewana na pia huondoa wasiwasi na kujenga uhusiano na kuamini kati yangu na mteja aidha napunguza hasira au kutoelewana kwa uvumilivu. Nikijitahidi kushughulikia malalamiko au matatizo kwa utulivu na kwa haraka kadri inavowezekana. Huku nikihakikisha wateja wanahisi kusaidiwa na wana kunithamini pia. Zaidi ya hapo napendelea kuwa na mtazamo wa kirafiki na ninahakikisha wateja wanapokea huduma, kwa furaha na ushirikiano. Jambo linaloongeza kuridhika na uwezekano wa kurudi tena au kupendekeza huduma kwa wengine. Ninaposhughulikia wateja, nilalenga kutoa huduma bora, kujenga uhusiano wa kudumu na kuhakikisha kila mteja anahisi kuthaminiwa, kueleweka na kushirikiana katika kila hatua ya huduma.